Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu niweze kupata ladha nzuri ambazo zinakuwa kwenye vyakula mbali mbali. Na kujua ni chakula gani kinakua kinafaida katika mwili. Kwa kujaribisha chakula kipya kwangu imekua ni kama desturi kwa sababu napenda kujua laza ya vyakula vingine ambavyo vitakua vimepikwa kwa wakati uo. Kwa sababu kama navojua watu tumetofautiana kutokana na mazingila ambayo tunakua tumetoka. Kwa hiyo ukienda mazingila mengine basi unakuta kuna mfumo mpya ambao ni wa vyakula. Lakini pia kunakuwa kuna vyakula vipya ambavyo kwa wakati ambao kwa mazingila ambayo ulikuepo mwanzoni ulikuwa hujawai kujaribu hata kimoja. Kwa hiyo kujaribu vyakula vipya napenda kwa sababu niweze kujua chakula gani ni kitamu zaidi. Lakini pia kinakuwa kina ladha gani ambayo itanifanya mimi niweze kukikumbuka mala kwa mala. Kwa kujalibu chakula kipya kwangu imekua ni kama destuli. Destuli hii ambayo inanisaidia kujua pia aina balimbali za vyakula ambazo zinakuwa zinapatikana katika mazingila tofauti tofauti. Lakini pia katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa mantikio hata nikiwa nimekaa nimetulia naweza kujua kwamba eneo flani kuna vyakula flani na flani na flani. Ama eneo flani linakuwa lina chakula ambacho ni moja, mbili na tatu. Kwa hiyo kujua kwa namna hiyo basi kuna nisaidia mimi kuendelea kujua zaidi na zaidi vyakula vingi na kwa uwanja mpana zaidi. Kwa hiyo kujalibisha kwangu vyakula, vipya, napenda na kupenda kwangu pia kuna nisaidia mimi kupata vitu vya muhimu. Kama vile virutubishu ambavyo vinakuwa kwenye vyakula vipya. Lakini pia kuna kitu tunasema madini ambayo yanaeza yakawa kwenye hivyo vyakula. Ya kasaidia katika kujenga mwili, kuimarisha umwili, kuendeleza kukuza tunasema vitu ambavo vinakua vinaitajika mwilini kwa wakati uo. Kwa hiyo kwangu kujaribisha vyakula vipya napenda kwa sababu imekua ni desturi yangu. Kwa kutakana na vitu kama hivo basi vyakula vipya kwangu vimekuwa ni kipaumbele zaidi na zaidi. Pahali ambapo naenda mazingila mapya nakutana na watu wapya. Na mwisho wa siku basi naweza kujaribu chakula chakula chao. Ama vyakula vyao ambavo vitakuwa wanavitumia kwa wakati huo. Kwa sababu tunajua utamaduni na desturi za watu. Basi zinatofautiana na pia inapelekia vyakula pia kutofautiana. Kwa hiyo mimi kwangu kupenda vyakula vipya napenda sana sana sana.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pamoja na miundombinu ambayo yanapatika na kazini kama vile mwonekano wa jengo usika la kazi. Lakini pia vitendea kazi ambayo vinapatika na kazini pia vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Lakini mbali na hivyo ni vifaa vingine ama vitu vingine vyote ambavo vinatumia umeme vikiwa katika hali nzuri basi kunakuwa na mazingira mazuri katika kazi. Lakini mbali na hivyo ni pamoja na vitu vingine vya kutumia vya kukalia maofi minumo kazini ambavyo vitakua na mwonekano mzuri. Lakini pia vitakua nadhifu vitafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi na zaidi. Na kama tunavojua ni kwamba mazingira, mazuri, kazini huwa yanapelekea ata utendaji kazi unazidi kuwa mkubwa na mzuri. Pale ambapo matokeo mazuri yanaweza yakapatikana katika taasisi usika kutokana tu na mazingira ya kazi kuwa mazuri. Na kitu kingine kinachopelekea mazingira ya kazi kuwa mazuri. Ni maua ambayo yanakuwa yanazunguka jengo ama majengo ambayo kazi hiyo inafanyika kwa wakati huo. Kwa hiyo hizi zote ni sababu ambazo zinapelekea mazingiea ya kazi kuwa mazuri. Na kama tunavojua mazingira kazi yakiwa mazuri basi yanakuwa na faida mbali mbali kwa sisi wafanyakazi. Kama vile ufanisi katika kazi kuongezeka lakini pia matokeo mazuri kupatikana katika kazi. Lakini kitu kingine ni kwamba wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii zaidi kwa sababu mazingira ni rafiki. Na mazingira yanafanya kazi iweze kuwa nzuri. Na ni kazi ambayo inakuwa inapelekea mambo mengi sana. Kitu kinachofanya mazingira kuwa mazuri. Ni kama vitu ambavyo nimeongea apo awali. Ni vitu ambavyo nimeviongia apo awali. Vinakuwa vinaonyesha ni namna gani mazingira kazi yanakuwa mazuri. Tumesema na vitu ambao vinatumia umeme kuwa katika ufanisi unaohitajika. Vitu vya ukaria kuwa katika hali nadhifu. Na vitu vingine ambao vinakua vinahitajika ofisi ni basi kuwa sehemu husika basi vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Haina ya keki ambayo ninaipenda ni keki ambayo inakuwa na maziwa lakini pia inakuwa na sukari ya kawaida. Iyo ni keki ambayo mimi naipenda mala kwa mala. Kwa iyo keki ambayo mimi naipenda ni keki ambayo imetengenezwa na maziwa inakuwa na sukari ya wastan ambayo haiwezi kumboa mtu yoyote ule haiwezi kumvuluga mtu yoyote kwa wakati huo. Kwa hiyo keki kama keki, keki naipenda ni keki yambayo inakuwa na maziwa kwa sababu tunasema keki ya maziwa basi inachangia mara nyingi sana. Katika mwili wa mwanadamu inakuwa na baadhi ya virutubisho ambavyo vinakuwa vimetokana na kwenye maziwa. Kwa hiyo keki ni kitu gizuri sana ambacho mtu yeyote huwa anapenda kukipata kwa wakati huo. Kama ninafojua kwamba keki ni kitu ambacho kinapelekea mambo mazuri. Kinakua kinaladha ndhuri ambayo yolaza basi kila moja wetu angependa kuipata kwa wakati huo.

Napenda kuongea kuliko kuandika kwa sababu gani tunasema kuongea inaraisisha mawasiliano kuwa mepesi sana kuliko kuandika. Kuandika ni kitu ambacho kinakuchukua gharama kiasi kwa sababu kuandika itabidi uwe na karatasi, uwe na kalamu ili uweze kukiandika kile ambacho unakuwa unakifikiria kwa wakati huo. Lakini kuongea hakuna gharama kwa sababu kuongea kunakufanya tu wewe uweze kuongea kwa namna yoyote ile. Ya bila kutumia kitu kingine chochote ambacho kitakufanya wewe uweze kutoa fedha ili uweze kupata huduma ya mawasiliano kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi napenda sana kuongea kuliko kuandika. Kwa sababu kuongea kunanifanya nijihisi mtu mwenye fulaha. Nijihisi mtu ambaye nina akili na vitu vingine. Kwa hiyo kwangu mimi kuongea ni kitu kizuli ni kitu ambacho kinanifanya niweze kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kuliko ukiwa unaandika. Basi itabidi tu uweze kutulia kuandika peke yake bila kufanya mambo mengine. Kwa hiyo kwangu kuongea ni kitu kizuri zaidi kuliko kuandika. Kwaio kuongea tunasema inanisaidia katika mambo mengi sana. Ya kujua kitu kipi kinahitajika kwa wakati gani. Na naweza nikaongea hapo hapo huko nikiwa nafanya kitu kingine. Kwa hiyo kuongea kunanifanya nizidi kuona kwamba katika mawasiliano basi kuna kitu ambacho ni chepesi na kuna kuwa hakuna ulazima sana wa kuwa na vifaa vya kutumia katika kuongea kwa sababu kuongea ni kitu ambacho mtu yeyote ule anaweza kufanya wakati wowote. Kwa hiyo kuongea kwangu ni kitu ambacho nakipenda sana sana sana kuliko kitu kingine chochote kile. Na jambo zuri ni kwamba ukiwa unaongea unapata faida nyingi sana. Unakuwa unaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kujihusisha na mambo mengine ambayo yanahitaji vitu vingine na si tena kuongea. Basi unakua umeweza kuokoa muda. Kwa kufanya mambo mengine kwa sababu kuongea kunakupa faida nzuli sana nzuli nzuli.

Ndiyo, napendelea kuenda pwani kwa sababu pwani ni sehemu ambayo ina maji mazuri na ambayo inapatikana kule pwani. Na pwani ni sehemu ambayo inaondoa msongo wa mawazo inakupa furaha, inakupa faraja. Na ni sehemu ambayo ina utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo pwani ni sehemu ambayo ni nzuri na ni ndiyo napenda kuenda pwani ambapo mara ya mwisho pwani nimeenda ilikuwa ni jumatano iliyopita ambapo kuenda pwani niliweza kupata ujuzi mbali mbali wa kujua. Ni namna gani ambavyo maeneo yale na ule mchanga wake ulivo kwa hiyo hivo ndo vitu ambavyo niliweza kuviona pwani kwa wakati huo. Na kuhusu pwani ni kwamba mambo mengi sana yanakuwa yanaendelea pwani kama vile kutulia naamini kupumzika huku ukiwa unafanya mambo yako ya kawaida tu ambayo ni kuenda kuburudisha akili kuangalia namna maji yanavokuwa yanatembea na vitu kama ivo. Kwa hiyo pwani ni sehemu nzuri ni sehemu ambayo inaonyesha vitu vingi sana. Vitu hivyo vinapelekea kwa namna moja ama nyigine viweze kuonekana katika hali iliyo nzuri na ambayo ya kuvutia zaidi. Kwa hiyo pwani ni sehemu ambayo ni nzuri na naipenda sana kuenda. Kwa sababu inanifariji kila mara ni namna ambayo inapelekea mambo mengine yaweze kuenda sawa na kwa usahihi kabisa ulio kuwa unahitajika kwa wakati huo. Na kuhusu umuhimu wa kuenda pwani ni kwamba mwili unaondoka na mawazo lakini pia mambo ambayo yanapelekea mengine mazuri zaidi ni kwamba mandhari ama mazingira ya kule basi ni mazuri zaidi yanavutia. Kwa kuvutia kwake inakuwa ni sababu moja wapo ya mimi kupenda kuenda pwani mara kwa mara. Kwa hiyo pwani ni sehemu nzuri, sehemu ambayo imetulia, haina mambo mengi, haina vitu vingi ambavyo ni vya ajabu kwa wakati huo. Hivyo vinanifanya nizidi kupenda kuenda pwani mara kwa mara na kwa namna hiyo ambapo sasa tunasema pwani ni eneo ambalo ni zuri hasa ikiwa imezungukwa na bahari.

Kwa kawaida huwa na lala masaa nane ambapo na lala saa nne usiku na kuja kua mka saa kumi na mbili ya subuhi. Hivyo inakua ni jumla ya masaa nane. Mda mwengine mpaka masaa saba ambapo kulala huko, kuna shahuliwa na daktari. Na nijambo zuri ambalo mara nyingi sana huwa na lifanya. Kulala muda huo ili kuweza kujua ninamna gani mwili unapaswa kupumzika. Na kuangalia kuwa afya yangu iweze kwenda sawasawa na kile mbacho kinakuwa kinahitajika kwa wakati huo. Kwahiyo kwa masaa kawaida yangu mimi huwa na lala saa nne. Naamka saa kumi na mbili ambayo ina kuwa inajumla ya masaa nane ambayo masaa nane nisehemu nzuri kwangu ya kupumzika ya kuweza kupumzisha mwili na kuanza maisha ambayo ni mazuri zaidi na zaidi. Kwahiyo kwa mantiki hiyo basi kulala kwangu huwa napenda kulala kwa masaa nane mpaka saba kwa kawaida. Kwa siku nzima, tatofautiana, itategemeana pia na aina gani ya kazi, nimeifanya kwa wakati huo, nimeifanya kitu gani, na hicho kitu je, kimeweza kuni athiri kwa na mna gani, mpaka nimechelewa kulala ama nimewahi kulala kwa wakati huo, kwa iyo kwa kawaida ni masaa nane, mpaka masaa saba.